Ni malengo gani una kwa kazi yako kwangu. Naeza kusema kuwa malengo yangu kazini ni kuhakikisha kuwa nimemaliza kazi yote ambayo nimepewa na mdosi wangu kwa wakati. Na pia kuhakikisha kuwa kila siku nimeweza kufika kazini mwangu na kuweza kufanya kila kitu kinachohitajika kutoka kwangu.

Ni zoea gani mzuri ulilo jenga? Kwangu naweza kusema kuwa nimejenga zoea mingi mzuri. Kama vile kuamka mapema kusema asante kwa mtu ambaye amekusaidia. Na pia kuweza kushukuru Mungu kumpa asante kwa kutupa hii maisha na kutuwezesha kuisha.

Unapenda kununua vitu wapi? Mara mingi, napenda kununua vitu kupitia mtandaoni. Hii ni kwa sababu, unaweza kufanya hivo ukiwa kwako nyumbani bila kuweza kusafiri ama kutembea hadi dukani. Na mara mingi, inakusaidia kutumia pesa kidogo, ju hujatumia ya kusafiri na pia ya kubebewa mzigo.

Unapendelea kusoma au kuandika kwangu naweza sema kuwa napendelea kusoma. Hii ni kwa sababu mingi sana. Kwa kusoma unaweza kujua mambo mingi ambaye hujui na kwa hivyo utakuwa umeongeza akili yako. Na pia kwa kusoma utaweza kusaidia kuimprove lugha yako zaidi.

Ni hekima gani umejifunza maishani? Kwangu naeza kusema kwa hekima ambayo nimejifunza maishani ni kusema kushukuru ama kusema asante. Kila wakati ambapo mtu amenesaidia kitu napendelea sana kushukuru kwa kusema asante na pia hekima lingine ambalo nimejifunza ni kuheshimu watu wakubwa kwangu.

Unaishugulikia makosa kazini vipi? Kwanza, hapo ningependa kusema kuwa inategemea ni makosa aina gani. Kama ni makosa mimi mwenyewe nimefanya, naomba msamaha kutoka wakubwa wangu. Alafu kama ni mwenzangu tumeweza kukosana, tunaketi pamoja, tunaongea hadi tunakuja kwa muelewano mmoja ili tusiweze tena kurudia makosa kama hiyo.

Unakula nini mara nyingi asubuhi. Kwangu ningependa kusema kuwa mara mingi asubuhi napenda kunywa chai kwa chapati au mkate. Hivo ndio wa kenya hususani wengi hufanya. Na pia saa zingine naweza kula ugali ambao ilibaki jana.

Je, unapenda kunywa maziwa? Naam, kwetu tulifuga ng'ombe wengi sana, na hivo tangu utotoni tulizoeshwa kunywa maziwa. Hata nikiwa huku mjini ninakikisha nimeenda kwa duka, nimenunua maziwa ya kunywa jioni na pia ya asubuhi ya kupika nayo chai.

Mwezi gani wa mwaka unapenda zaidi. Kwangu ningependa kusema kuwa napenda mwezi wa saba huo ni mwezi wa julai. Hii ni kwa sababu hiyo ndio mwezi ambao nilizaliwa. Na pia hiyo mwezi inakuaga na hali nzuri ya hewa kuna kuaga na baridi alafu pia upepo mingi na hiyo ndio hali mimi hupenda zaidi.

Unajilindaje kutoka vitisho vya mtandao. Kwangu mara mingi sipendi kusoma kwenye upande wa comments. Hii ni kwa sababu huku unaeza pata maneno ambayo hutayafurahiya itakupa tu wa hasira bure na pia saa zingine ukiona kuna watu wanakupa vitisho hivo. Heri mtu uweze kuwabloki.

Unapendelea mfumo gani wa simu? Mimi kwa miaka karibu kumi iliyopita nimekuwa nikipendelea sana mfumo wa samsung hii ni kwa sababu mingi sana betri yao inakaa kwa muda mrefu na pia kamera yao iko sawa kabisa inashinda hizi simu zingine.

Unaifadhi pesa vipi? Kwangu ni kona njia mingi sana ya kuifadhi pesa. Kwanza ya kwanza yale naezaitaje kwa haraka naweka kwenye mpesa. Alafu ile mingi ambayo naieka hili nieze kutumia huku mbeleni napeleka kwenye benki. Alafu nafungua akaunti ya kuifadhi tuseme kwa muda wa miezi miwili tano ama ata miezi kumi.

Unapiga picha mara ngapi? Ninge, hapo nitasema kuwa kabla ya mwaka huu, kitambo nilikuwa napiga picha tuseme mara kama tatu tu hivi kwa wiki. Lakini kwa sasa, siku hizi napiga picha sana mara mingi juu nimekuja kuelewa umuimu wa picha inakusaidia kueka maneno ya kitambo ili utaweza kuwa na ukumbeleni ujue ni nini likuwa inatendeka hii wakati na ulikuwa wapi hii siku.

Je unapenda kuendesha baiskeli? La tangu kitambo sijawai kuwa mtu wa kupenda kuendesha baiskeli. Ila nina sababu yangu ni kwa sababu wakati nilikuwa mdogo nilijaribu kujifunza na nilijipata nimeanguka vibaya sana. Hadi nikapoteza jino moja. Kutoka siku hiyo sijawai kujaribu tena na si hata nikiona mtu akiendesha sifurahii kabisa. Kwa hivyo.

Unajifurahisha vipi wakati wa furaha? Wakati wa furaha mi hupenda kwenda kwenye vyumba vya kuuza pombe. Alafu unaitisha kinywaji moja ama mbili. Alafu niendelee kunywa pole pole huku nikisikiza muziki. Nikifanya hivo najipata nimefurahi hata zaidi. Kwa hivyo.

Unalinda faraga yako vipi mtandaoni. Kwangu kwa muda mingi nimekuwa na njia karibu mbili ya kulinda faraga yangu. Kwanza natumia password mzito hile mtu awezi kuijaribu kwa uraisi na ipata. Ya pili siwezi kuwakikisha watu wengi ama kuwakaribisha watu wengi wawe marafiki zangu. Kwa kuwa kuna wengine ambao wana tengeneza account ambazo naeza wakora.

Unakaa hadi saa ngapi usiku kwangu inatagemea siku ya wiki. Kwa mfano kama ni wikendi nachelewa kulala kwa sababu sana sana nikona mpira ya kutazama wakati wa manane usiku saa nne halafu siku za wiki inabidi nimelala mapema karibu saa saa tatu ili niweze kuamkia kazi asubuhi mapema.

Unafanya nini wakati wa mapumziko ya mchana. Wakati mwingi wakati wa mapumziko ya mchana napenda kutembelea rafiki yangu mmoja ambaye tunafanya kaz karibu. Ju hua mapumziko hiyo ni ya dakika karibu thelathini. Huwa nafika kwa rafiki yangu tunasalimiana kiasi huku nikinywa chai alafu kisha nirudi kazini.

Unapendelea baridi au joto? Kwangu naeza sema kuwa napendelea baridi. Kwa maana kukiwa na joto najipata na kutokwa jasho sana na nashindwa kulala. Lakini wakati kuna baridi naweza tu kuvaa koti yangu moja na nahisi vizuri bila shida yoyote.

Je unavaa saa naam nimejizoesha tangu nikiwa miaka kumi kutembea kama nimevaa saa. Hata saizi vile nimekaa niko na saa yangu kwa mkono. Kila mwezi naakikisha nimenunua saa moja hata saizi nikona saa karibu kumi. Ya kubadilisha kila siku nikienda kazini ama wakati wowote nikitoka nje kutembea.

Unapenda kusoma vitapu vya aina gani? Mimi ningependa kusema kuwa napenda kusoma vitabu ya historia. Hii ni kwa sababu napenda kuelewa mahali sisi wenyewe tumetoka vile inji yetu ilianza na mahali inji zingine zilitoka. Hivo mtu ukisoma historia utaweza kuelewa mahali we mwenyewe ulianzia na mbona tuko hivi hadi wasai.

Unapenda kula wapi nje ya nyumbani? Sana sana kama sikuli kwenye nyumba kuna hoteli moja. Iko mahali inaitwa kasarani ambayo napenda kutembelea. Huku nikienda naitisha kuku kuku na ugali. Hiyo ndio hoteli nimependa sana kukulia. Na pia maana moja sababu moja kuipenda ni juu bei yake iko sawa. Hawana bei ghali sana.

Aina gani ya filamu unazipenda. Kwangu ningesema kuwa napenda filamu ambazo zinahusiana na kisayansi. Kama vile zinazoeleza vile ndege hutengenezwa. Vile meli hutengenezwa. Vile sehemu juu ya binguni hukaa. Filamu kama hizo hizo ndo hufanya mtu unaelewa vile dunia iko.

Unapendelea mahali pa kimya au pa kelele. Kwangu ningependa kusema kuwa napendelea mahali pa kimya. Hii ni kwa sababu mtu ukiwa mahali pa kimya unaweza kufikiria vizuri na kufanya vitu zako kwa makini. Lakini pahali kuna kelele mtu huwezi kufikiria kwa kina na utashindwa kufanya kazi yako inavyofaa. Kwa hiyo.

Unapenda kutumia muda na familia yako vipi mara mingi nikiwa na familia yangu tunapenda kucheza mchezo wa kadi kama hatuchezi tunaongelea haditi za kitambo ama story yetu tukiwa wadogo hadi wakati huu ambao tumekua wakubwa na pia tunaongelea ambapo vile kila mtu anaendelea kimaisha.

Unafua nguo mara ngapi kwa wiki? Hapo nitasema kuwa nikiwa na hela naeza kaa wiki tatu bila nguo. Baada ya hapo, naita mama wa kufua ili aweze kufua nguo hizo zote ambayo nimevaa kwa wiki tatu. Alafu wakati sina hela ya kutosha ninafua kila wiki hasa jumamosi. Wakati sijaenda kazini.

Unatumia simu yako kwa nini zaidi? Hapo nitasema kuwa simu yangu natumia zaidi kuwasiliana na wafamilia wangu na pia kuwasiliana na watu wa kazina. Hio ndio kazi mbili zaidi natumia simu kufanya na pia zaa zingine natumia kutazama mpira.

Jee umewai kusafiri kwa ndege naam kwa maisha yangu nimeweza kusafiri kwa ndege marambili ya kwanza ilikuwa mwaka wa elfu mbili kuminatano nilikuwa na safiri kutoka Nairobi hadi Eldoret. Mara ya apili ilikuwa mwaka wa elfu mbili ishirini na tatu. Hapo nilikuwa na safiri kutoka Nairobi kuelekea Mombasa kwa ajili ya kazi.

Jee unapenda kuenda pwani. Naam. Pwani ni mahali napenda sana. Kwanza huku ndiko mtu unaeza ona vitu mingi kama vile Ford Cheezers na Indian Ocean. Kitu kingine ambayo napenda ya pwani ni kuogelea. Napenda sana kuogelea kwenye bahari. Hata mpango wangu wa huu mwaka mpya ni kutembelea huku pwani ili niweze kujifurahisha.

Unasherehekea mwaka mpya vipi. Mpango yangu wa huu mwaka mpya ni kutembelea eneo la pwani. Nina mpango mingi sana kuenda kufanya huko pwani kama vile kuogelea kwenye bahari kupanda meli na pia kuogelea kwa sehemu kama diani na pirate na pia kuweza kuonja chakula ya huko pwani kama vile mabuyu Muzika.

Je unapenda kutembea msituni. Maoni yangu hapa ni la sikuhizi sipendi kutembea msituni nina sababu yangu na nikwasababu wakati nilikuwa mtoto mdogo niliweza kutembea msituni. Kuwinda wanyama. Hapo tulipatana na ndovu na niliweza kufukuzwa kutoka siku yio nilianza kuogopa kutembea msituni.

Niambie kuhusu majira yako unayoyapenda. Kwangu naweza kusema kuwa majira nayoyapenda zaidi ni majira ya mvua. Hii ni kwa sababu majira ya mvua nina vitu mingi sana ya kufanya, kama vile kupanda mti, kuvua samaki, kulea samaki pia na pia kupanda mimea shambani. Na kitu kilichonifanya kuupenda huu majira wa mvua ni nikiwa utotoni. Hapo ndipo siku nilijua kuvua samaki.

Unangoja barua pepe mara ngapi kwa siku? Mara mingi, huwa nangoja barua pepe mara mbili kwa siku. Hiyo ni siku ambao ninafanya kazi. Lakini wikiendi huwa sipati barua pepe yeyote. Hii ni kwa sababu siko shughuli ya kazini.

Kinywaji gani unachopenda kunywa asubuhi? Kwangu naweza sema kuwa kinywaji ambacho napenda kunywa asubuhi ni chai. Hii ni kwa sababu chai ni kinywa kwa mkate. Nitahisi nimeshiba hadi karibu kwa muda unaotosha kukula chakula cha lunch. Na pia ni kinywa asubuhi hivo inanisaidia kuwa makini na kuenda kazini nikiwa nimejipanga vizuri.

Je, unapenda kucheza ngoma? Ndiyo. Napenda kucheza ngoma kwa sababu hunifanya nijiskie mwenye furaha na mchangamfu. Kucheza ngoma pia hunisaidia kutoa mawazo na kupunguza mawazo baada ya kazi au masomo mingi. Pia napenda kucheza ngoma kwa sababu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi ya mwili, ya kufanyia akili mazoezi.

Je, umewahi kuenda kwenye tamasha la muziki? Naam. Nimewahi kuenda kwenye tamasha la muziki na lilikuwa tukio la kufurahisha sana. Nilifurahia kusikiliza wasanii mbali mbali wakiimba nyimbo zao. Muziki ulikuwa mzuri na ulifanya watu wote kucheza na kuimba pamoja. Tamasha hilo liliniacha kumbukumbu nzuri ambayo sitawahisahau kwa urahisi.

Niambie kuhusu mfanya biashara Bora Zaidi mwanabiashara ambaye naeza kumuongelea sahii ni William Ruto wa Kenya. Anatajwa kama mmoja wa wanabiashara walio fanikiwa kwa sababu ya juhudi na nidhamu yake katika maisha. Kabla ya kuingia kwenye siasa alijihusisha na biashara mbali mbali. Kama vile kilimo ya mahindi mifugo kama vile ngombe na mbuzi na uwekezaji wa ardhi.

Sera gani kampuni unayiona muhimu? Sera muhimu ya kampuni ni kuhakikisha wateja wanafurahia huduma wanazopokea kwa kila hatua. Kampuni inapaswa kutoa huduma kwa heshima haraka na kwaufanisi ikizingatia mahitaji ya kila mteja. Sera hii inaimarisha imani ya wateja na pia italeta wateja wengi kwa kampuni. Kwa hivyo.

Unamkumbuka mwalimu gani kutoka shule kwangu naweza kusema mwalimu ambaye namkumbuka zaidi ni mwalimu wangu wa kidato cha tatu ambaye kazi yake muhimu ilikuwa kutufunza kiingereza lakini kuna kazi ingine aliekuwa anapenda kuifanya. Alikuwa anapenda kutuamsha asubuhi asubuhi sana kabla hata mtu hujatosheka na usingizi na hicho ndiyo kitu inanifanya ninamkumbuka zaidi hadi wa leo.

Unataka kufikia wapi katika kazi yako. Kila kazi yangu ninayo anza huwa nahakikisha kuwa nimemalizia. Hata kama hii yenu mmenipea lazima nitamalizia. Hata kazi yangu ya mahali nimeandikwa nikipewa kazi huwa nahakikisha nimefika tamati.

Ungependa kutembelea mji gani duniani. Mimi ningependa kutembelea beijing mjini china kwa sababu ni mji wenye historia tajiri na tamaduni za kipekee. Kutembelea ukuta mkubwa kunanivutia sana kwa kuwa ni mojawapo ya maajabu makuu ya dunia beijing pia ina vivutio vingi vya kisasa na vya kale vinavyofanya msafiri ajisikie kufurahia.

Unafanya nini kila jioni kabla ya kulala. Kila jioni kabla ya kulala napenda kutazama habari ili kujua matukio ya dunia na nchi yangu. Kisha mimi hupenda kufanya push ups kama kumi ili kuimarisha mwili. Utaratibu huu hunifanya nijisikie mwenye afya na tayari kwa siku ijayo.

Unaenda mahali paa ibada mara ngapi. Ninaenda mahali paa ibada maramoja kila wiki kila jumapili. Safari hiyo hunipe nafasi ya kuungana na jamii kutafakari maisha na kupata amani ya ndani. Kila jumapili ni wakati wa kujenga imani kuimarisha roho na kufurahiya muda wa pamoja na familia na marafiki.

Jee unaishi mahali ulipozaliwa. Kwa sasa naeza kusema kwa siishi mahali ambapo nilizaliwa. Sai naishi mahali karibu na pahali nafanya kazi. Nyumbani mahali nilizaliwa nilitoka miezi mbili iliopita So kwa sasa niko mahali pa kazi na hapa bado nafaa kukaa miezi kama tano. Kwa hivyo.

Niambie kuhuzu michezo unayopenda kutazama. Kwangu naeza kusema kuwa mchezo naopenda kutazama ni mchezo wa soka. Ni kwa sababu mi ni shabiki mkuu wa timu ya Chelsea timu inayocheza uingeresa. Na mchezo yao moja ambayo bado naikumbuka adi kwa sasa ni fainale ya mwaka ishirini kumi na mbili ambako walikuwa wanacheza na timu ya ujerumani inayoitwa bayan munchen. Iyo mechi ilibaki kuisha kama Chelsea imewashinda kwa matuto ya penalti. Na ndo maana sana napenda mchezo wa soka.